Nikija ni majukumu pia kazini. Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kazi inayohusisha kuwasaidia watu na kutatua matatizo. Hasa pale ni napoona matokeo ya moja kwa moja ya juhudizangu. Napenda jukumu linalofanya nijisikie kuwa mchango wangu unamaana. Si tu kufanya kazi kwa sababu ya wajibu apana, bali tu kwa sababu inaleta mabadiliko chanya kwa mtu muingine au kwa timu nzima. Napenda sana jukumu linalonipa na fasi ya kuwasaidia kuwasiliana na watu. Hii inaweza kuwa kuwasikiliza mahitajiao au kuelewa changamoto wanazozipitia au kuwasaidia kupata suluhisho ya kitu chochote kile ambacho kina watatiza. Ni napoongea na mtu na kuona kuwa ameniyelewa au amesaidiwa na kile nilichofanya kilo hunipahisia na kuridhisha sana Kwangu mimi, kazi siyo tu kukamilisha majukumu bali pia ni kujenga mahusiano mazuri kazini Pia ni napenda jukumu linalohusisha kujifunza na kubadilika kama mtu binafsi Napenda kazi ambayo hainifungi tu kwenye njia moja kila siku Bali inanipa changamoto mpya kila asubuhi. Ninapokutana na jambo jipya ambalo sijawai kulifanya na liona kama ni fursa ya kukuza ujuzi wangu. Jukumu linalo nilazimisha kufikiri kuuliza maswali na pia kutakuta suluhisho hunifanya nijisikie hai na muenye motisha pale kazini. Jukumu jingine ninalolipenda ni pale ninapopewa uwajibikaji fulani. Ninapopewa jukumu na kuaminiwa kulitekeleza na jisikia kuthaminiwa sana. Hilo unifanya ni jitume zaidi kwa sababu najua kuwa kuna watu wanategemea kazi yangu na wangependa pia kufanya wengine wao. Uwajibikaji unisaidia kuwa makini mwenye nidhamu na kupanga muda wangu vizuri ili nihitimishe kazi kwa ubora unaotakiwa. Vile vile ninapenda jukumuli na loniruhusu kufanya kazi kama sehemu yatimu. Napofanya kazi na wengine pale kazini, tunabadilishana mawazo pale, kusaidiana pale mtu wanapokwama na kusherehekea mafanikio pamoja. Hilo unifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe. Napenda sana kuona jinsi kazi inavyokuwa rahisi na yenye matokeo mazuri pale kila mtu anapochangia kwa uwezo wake. Kwa upande muingine, napenda sana pia majukumu ya nayonipa na fasi ya kuona matokeo ya kazi yangu. Sipendi sana kazi ambayo haina mwisho unao onekana Lakini, ninapomaliza kazi na kuona kuwa imeleta mabadiliko iyo wakati. Iwe ya kuboresha huduma, kuraisisha mchakato, au kusaidia mtu kuelewa jambo fulani. Ilo jambo unipa furaha ya ndani, furaha mkwito ambayo haina kifani. Hapo ndipo ninapohisi kuwa juhudizangu, hazi japotea bure, hazi japotelea bure. Zaidi ya hayo, napenda sana jukumuli na lo nipa uhuru wakufikiri na kutuo maoni yangu pia. Ninapofanya kazi mahali ambapo mawazo yangu ya nasikilizwa au kuthaminiwa sori. Na hisi nina hamasa ya kufanya kazi vizuri zaidi. Hata kama wazolangu halita tumika kujua kuwa kujua kwamba nasikilizwa hilo unipamotisha na kujiamini kazini. Kwa hivyo, kwa ujumla, jukumuni nalolipenda zaidi kazini ni lileli nalochanganya kuwasaidia watu, Mara kumoja kwa moja, kujifunza mabombapia kuwajibika na kufanya kazi na kushirikiana na wengine ambao tunafanya kazi pamoja kule Jukumu kama ilo, linalifanya ni sione kazi kama mzigo Bali, kama sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku Kwa linalifanya ni ya mke asubuhi ni kiwa tayari kujituma kwa sababu, najua ni nachokifanya kinamana na mchango na kwa hivyo, jukumu ninalolipenda kazi ni si moja tu bali ni mchanganyiko wa majukumu kadha ambayo yanamaana kwangu binafsi kama mfanya kazi pale na kama binadamu. Asante.

Ndiyo, ndiyo, ninawafahamu majirani zangu kwa kiasi tu ingawa siwezi kusema kuwa nina uhusiano wa karibu sana na kila moja wao kama mtu mwingine tu kwangu mimi kufahamiana na majirani ni jambo la muhimu sana kwa sababu majirani ni watu mnaoishi nao karibu na pia kila siku na wanaweza kuwa msaada mkubwa katika maisha ya kawaida ama katika ile wakati ambao unahitaji fulani na wanaweza kukusaidia kule na nikisema hivi nawafahamu majirani zangu kwa majina kwanza na pia kwa sura na mara nyingi tunasalimiana tunapokutana pale nje ya ploti ama pale nje tunapoishi pale nje ya majumba zetu tunasalimiana na hata kama hatukai kuzungumza kwa muda mrefu kila siku, salamu hizo hujenga hali ya kuheshimiana na kuonyesha kuwa tunatambua uwepo wa kila mmoja wetu. Kwangu mimi, salamu ni jambo ndogo lakini lenye maana kubwa kwa sababu huweka mazingira ya amani na ukaribu katika mtaa. Pia, kuna baadhi ya majirani ambao, nimewafahamu zaidi kidogo kuliko ingine, hasa wale tunaokutana mara kwa mara, au tunaofanana kwa ratiba za kimaisha. Tunaeza kuzungumza kwa kifupi, kuhusu mambo ya kawaida kama hali ya hewa, kazi, zetu, au mambo yanayoendelea katika eneo letu. Mazungumzo hayo si ya kina sana, lakini yanasaidia kujenga uelewano na kuondoa hali ya kuwa wageni kabisa kwa wengine. Kuna wakati ambapo ushirikiano na majirani, unaonekana wazi. Kwa mfano, pale panapotokea jambo linalohitaji msaada wa haraka. Inaeza kuwa ni kuangalia nyumba ya jirani akiwa hayupo kusaidiana katika jambo ndogo au kutoa taarifa muhimu. Katika hali kama hizo, unagundua muhimu wa kuwafahamu majirani zako na hata kama si marafiki wa karibu sana. Hata hivyo, ninaelewa kuwa kila mtu ana maisha yake na kila mtu ana shughuli zake kwa hivyo naheshimu mipaka za majirani zangu na sipendi kuingilia sana maisha yao kibinafsi wala sitaraji wao waingilie maisha yangu binafsi. Kwangu mimi, kufahamiana, hakumaanishi lazima kuwa karibu kupita kiasi. Bali ni kuwa na heshima kwa mwenzako au kwa mwengineo. Kukua tuna yale mawasiliano mazuri kila wakati tunapohitaji kuwasiliana au kila wakati ambapo tunapokutana. Sio kila siku au kila saa. Kufahamiana, hakumaanishi lazima tukue karibu kupita kiasi tukue tu na heshima, tukue tu na mawasiliano mazuri na kukua na ule utayari wa kusaidiana pale ambapo inahitajika Pia nimegundua kuwa kadri muda unavyopita uhusiano wa majirani unaweza kukua taratibu Kuna majirani ambao, mwanzoni tulikuwa tunasalimiana tu Lakini baadaye tukaanza kuzoeana, zaidi kutokana na matukio mbalimbali ya kila siku. Hii inanifundisha kuwa, uhusiano hauhitaji kulazimishwa, lakini huwa ina hukua pole pole kupitia mawasiliano ya kawaida, na zile tabia njema tu. So kwa hivyo, kwa ujumla ninaposema kuwa naeza wafahamu majirani zangu kwa kiwango cha heshima na cha maelewano tu kile tunachohitaji. Sio lazima tukue marafiki wakubwa, lakini tunaishi tu kwa amani, tunaishihemiana na tunatambua kuwa kila mmoja ana nafasi yake katika jamii ndogo tunayoishi. Kwangu mimi hilo ndilo jambo la muhimu zaidi kuishi vizuri na watu walio nizunguka kwa utulivu na uelewano kwa sababu hatuko hapo kuishi milele. Hakuna ajuaye kesho waezapata, kesho unaamka, unahamia mahali kwingine na hapo tena unaenda kupata majirani wengine. Na kama haujajua kuishi na majirani kwa heshima na kwa ule uelewano, basi utakuwa na muda mzito sana ukiishi na wale majirani ambao haukuwa unawajua hapo awali. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua na kujuana na majirani na kujua kuishi na watu usiyowajua. Asante.

Ndiyo, ndiyo, ninajaribu kugawanya taka zangu, ingawa siwezi kusema kuwa ninafanya kwa ukamilifu kila wakati vile inavyofaa. Nafanya kadri ninavyoweza na kulingana na mazingira niliyonayo na mfumo wa ukusanyaji taka unaopatikana pale. Kwanza kabisa huwa ninajitahidi kutenganisha taka za kawaida na taka zinazoweza kutumika tena. Kwa mfano, chupa za plastiki, mkopo, chupa za plastiki zile ambazo nimetumia kunywa maji pale nyumbani, makopo, na wakati mwingine karatasi ninazitenga kando, badala ya kuzichanganya na taka nyingine zote. Nafanya hivi kwa sababu ninaelewa kuwa taka kuna zenye zinaweza kutumika tena kama hizi ambazo nilizotaja hapa. So zinaweza kuchakatwa tena na kutumika kwa njia nyingine badala ya kuisha au kuishia na kutupwa na kuharibu mazingira tu ovyo. Pia, ninatenganisha taka za chakula, hasa mabaki ya vyakula pale nyumbani. Ingawa, sina mfumo kamili wa kutengeneza mbolea ile tunaita na lugha ya kimombo ama ya kizungu compost. Huwa najua kuwa, taka za chakula ni tofauti na plastiki au taka nyingine zisizooza. Pale inapowezekana najitahidi kutotupa chakula ovyo-ovyo na badala yake kupika kwa kiasi kinachotosha ili kupunguza zile taka. Sababu kubwa inayonifanya nijitahidi kugawanya taka ni ufahamu wa mazingira na mapenzi ambayo niliyo nayo kwa mazingira yaliyotuzingira sisi kama binadamu. Kwa muda nimegundua kuwa hata kama mtu mmoja anaonekana kama mchango wake ni mdogo Kwa pamoja vinaweza kuleta tofauti kubwa kugawanya taka ni njia rahisi ya kuonesha uwajibikaji kwa yale mazingira bila kuhitaji gharama kubwa au juhudi nyingi sana Hata hivyo pia nakiri kuwa kuna changamoto Wakati mwingine mfumo wa ukusanyaji taka hauzingati kabisa mgawanyo kwa hiyo unajikuta umejitahidi kutenganisha zile taka zako Lakini mwisho wa siku taka zote zinachukuliwa pamoja na kukusanywa pamoja ndani ya lile bomba la kuchukua taka na hili kama hiyo inaweza, hali kama hiyo, sorry, hali kama hiyo inaweza kumkatisha mtu tamaa ya kugawanya taka kwa kuwa ni jambo linalochukua muda mzuri tu wako pale na umakini wa kiakili na macho ukigawanya zile taka. So, uki zikichukuliwa pamoja na uligawanya, utakatika tamaa na, basi kesho, hautajitahidi kuzigawanya zile taka. Lakini hata hivyo, bado ninaona nibora kufanya, ninachoweza kuliko kutojali kabisa. Pia, kugawanya taka, kunanifanya najitathmini kuhusu matumizi yangu. Ninapoona plastiki nyingi au taka nyingi zinazotoka kwangu. Hilo hunifanya nijiulize kama ninaweza kupunguza matumizi ya vitu fulani au kutumia tena badala ya kutupa zile taka zote kwa pamoja tu. Hili ni jambo ambalo limenisaidia kuwa makini kama mtu binasi. Inanisaidia kuwa makini zaidi na ununuzi na matumizi yangu ya kila siku. Kwa ujumla ninachosema ni ninagawanya taka zangu kwa kiasi ninachoweza nikijua kuwa sio mfumo mkamilifu lakini ni hatua sahihi kwangu mimi kugawanya taka si tu swala la usafi bali ni tabia ya kuwajibika na kufikiria athari na za matendo yangu kwa mazingira na kwa jamii kwa ujumla. Na pia ninajitahidi ili niwaelimishe wenzangu tunaoishi pamoja kwa hii hali ya kugawanya ataka. Na tunaongea sana kizungu nao na niwaelimisha na wana majirani zangu siku hizi nimekuja kugundua kuwa wanaelewa hili jambo. Wanaelewa hili jambo na pia wao wameaza kugawanya zile taka kwa makina tofauti tofauti.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninajitahidi sana kuwa na nidhamu, mawasiliano mazuri na uwazi pia wa mawasiliano haya. Kwa sababu najua hatuko sehemu moja kimwili. Kazi ya mbali inaitaji mtu awe makini zaidi. Sio tu kwenye kazi yenyewe, bali pia kwenye jinsi anavyo shirikiana na watu wengine. Kwanza jabo mzuri zaidi kwangu ni mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara Kwa kuwa hatuonani uso kwa uso kila siku Ninahakikisha na shiriki kitaarifa kwa uazi kupitia njia tunazo zitumia kama barua pepe, ujumbe wa kazi au mikutano ya mtandaoni mara kwa mara Nikipewa jukumu ninahakikisha kuwa nimeelewa vizuri na kama kuna kitu hakiko wazi huwa nauliza mapema ili nikielewe zaidi. Naamini kuuliza si udhaifu bali ni njia ya kuepuka makosa na mchanganyiko baadae. Pia ninahakikisha kuwa nina ratiba nzuri ya kazi. Kazi ya mbali inaweza kumchanganya mtu kama hana mpangilio mzuri kwa sababu hakuna mtu anaye kuona moja kwa moja kwa hiyo hujiweka muda kwa kuanzia kazi, muda wa mapumziko na muda wa kumalizia kazi ili unafanya. Hii hunisaidia kuwa na uwajibikaji binafsi na kuwakikisha kuwa ninatimiza majukumu yangu kwa wakati. Ninapo heshimu muda wangu pia naheshimu muda wa wenzangu. Jambo lingine muhimu ni kutoa taarifa za maendeleo ya kazi. Katika timu ya mbali ni rahisi watu wasijue unaendelea vipi kama hutoi taarifa. Kwa hivyo, ninajitahidi kuwajulisha wenzangu au kiongozi wangu hatua niliofikia. Hata kama ni kwa ujumbe mfupitu, hii huwa ina jenga uwaminifu na kuondoa hofu kwamba labda mtu afanyi kazi au anakwama kimya kimya. Pia, napenda kuwa mshiriki hai katika mikutano ya mtandaoni. Ingawa wakati mwingine mikutano ya mtandaoni inaweza kuchosha najitahidi kusikiliza kwa makini, kutoa maoni yangu inapobidi na kuheshimu mawazo ya wengine Ninahakisha pia inakuwa tayari kabla ya mikutano, nimeangalia agenda, nimejiandaa pale na niko kwenye mazingira tulivu Hii hunisaidia kuonekana kama mtu anaejali kazi na timu Kwa upande mwingine, upande wa mahusiano hapa na pale, ninajua kuwa timu si kazi tu, bali ni watu, hata kama tunafanya kazi kwa mbali, ninajaribu kujenga u usiano mzuri na wenzangu. Wakati mwingine tunaweza kuzungumza mambo ya kawaida kidogo, kama salamu, hali ya siku, au jambo ndogo la maisha. Hii husaidia kuvunja ukavu wa kazi na kujenga hali ya kuwaminiana ambayo ni guvu ni muhimu sana katika kazi ya timu ya mbali. Changamoto mojawapo ya kazi ya mbali ni tofauti za muda na mazingira. Kuna watu wanaweza kuwa kwenye maeneo au saa tofauti. Kwa hilo, najitahidi kuwa mvumilivu na mwenye kuelewa. Sitarajii majibu ya haraka kila wakati, ninapopanga kazi au mikutano naheshimu hali za wengine kadri inaviyowezekana. Hii hujenga heshima na ushirikiano mzuri, ndani ya timu pale. Pia ninahakikisha kuwa ninawajibika binafsi mimi mwenyewe katika kazi ya mbali, hakuna nae kusimamisha kila dakika kwa hiyo, nidhamu inatoka ndani yako mwenyewe. Nina jitahidi kukamilisha kazi zangu kwa ubora, si kwa sababu kuna mtu ananiangalia, bali ni kwa sababu najua kazi yangu inaadhiri kazi ya wengine. Nikiwa mzembe, timu mzima pia, inaweza kuchelewa pale. Zaidi ya hayo, ninajifunza kutumia sana zana za kiteknolojia kwa ufanisi. Kazi ya mbali inategemea sana teknolojia. Kwa hiyo, ninajitahidi kuzoea sana zinazotumika na timu kama programu za mawasiliano, kushirikiana, nyaraka, au kufuatilia kazi. Kadri ninavyoweza vizuri, ndivyo kazi inavyokuwa rahisi na yenye mtiririko zaidi. Kwa jumla, napofanya kazi na timu ya mbali, kwa nidhamu ya mawasiliano, uwajibikaji na heshima, kwa wengine, hizi ni vigezo muhimu, ambazo zitanifanya niwe mwenye.